Naam nahifadhi pesa kwa simu, kwa sababu ni njia rahisi na haraka, hivyo inazuia uwizi au kupoteza pesa. Mara nyingine pia, ninahifadhi kwenye benki, pia ni njia nzuri, kwa sababu ina kusaidia kuekeza vizuri na kuzuia kuaribu pesa.

Naam, ninapenda mchanganyiko wa rangi nyeupe na upande mwingine rangi ya blue zaidi. Hii ni kwa sababu rangi hizo zina leta hisia za kipekee. Nafanya mtu atulie, pia zinapunguza msongo wa mawazo.

Ndiyo, nimewai kutembelea ziwa Victoria. Ni sehemu ambayo ni nzuri ya kutuliza akili. Na hivyo inapunguza msongo wa mawazo. Kuna maji nzuri ya baharini. Pia kuna samaki wa kuchomwa. Na kukaangwa kando. Hivyo kuna burudani tele.

Naam, ningependa sana niwe na uwezo wa kusaidia watu, wanapohitaji msaada wangu, kwa mfano msaada wa kifedha, chakula, mavazi, na hata ushauri. Pia ningependa niwe na uwezo wa kusaidia watu kuepukana na majanga kama mafuriko, moto na kadhalika.

Ninasherekea siku yangu ya kuzaliwa kwa kwa kuandaa vyakula ninavyovipenda huja na vinywaji ninavyovipenda. Wakati mwengine nasherekea kwa kuzuru maeneo nayoyapenda zaidi waati mwengine pia nasherekea kwa kuwatembelea mayatima wagonjwa hospitalini na vituo vya wazee. Pia wakati mwengine nasherekea kwa burudani na marafiki na familia. Wakati mwengine pia nasherekea kwa kutazama filamu nazozipenda au kusikiza muziki nazozipenda zaidi.

Naam programu ninazo zitumia maramingi ni ikiwemo tiktok kua sababu ina video za kuburudisha hivyo guza msongo wa mawazo. Pia wakati muingine natumia whatsapp kwa mawasiliano na marafiki na jama. Wakati mungine pia natumia facebook na google kwa kupata mafunzo.

Napenda chakula chenye mafuta, lakini kwa hali ya wastani, hii kwa sababu mafuta hufanya chakula kiwe na ladha ya kipekee, ikilinganishwa na chakula kisicho na mafuta.

Naam natumia gari kwa usafiri ni kwa sababu ni haraka, pia inanikinga na jua kali. Pia ni ya bei nafuu ikilinganishwa na njia zingine za usafiri, pia gari ina inaniweka ninapohitaji.

Naam, kuhusu ujizi ambao ningependa kujifunza ni kompyuta. Hii ni kwa sababu napenda sana programu za kompyuta. Hivo ningependa kujifunza ili niweze kusaidia watu wanao pohitaji kujua programu hizo. Jinsi ya kutengeneza mifumo ya AI. Na kadhalika. Ha ha ha ha.

Ndio, napenda sana kuangalia nyota hasa wakati wa usiku, napenda kuangalia kwa sababu inanifanya nijihisi tulia, pia hivyo inapunguza msongo wa mawazo, pia kutazama nyota kuna nisaidia kujiburudisha na kupata mafunzo.

Naam, ninapenda kucheza na marafiki zangu. Napenda pia kupika pamoja nao. Tazama filamu na burudani ninazozipenda zaidi. Pia ninapenda kusikiliza muziki na marafiki wangu. Pia ninapenda kutembea nao na kusherehekea siku zetu.

Nawianisha kazi na maisha ya binafsi kwa kupanga programu zangu vizuri, kutenga muda wa kufanya kazi na pia kutenga muda wangu wa kufanya vitu zangu za binafsi kama kupumzika, kusikiliza muziki, kutembea na kutazama filamu ninazozipenda.

Naam nasomea mabari mtandaoni kupitia mtandao wa instagram pia natumia mtandao wa phoenix natumia facebook natumia instagram natumia youtube wakati mwingine na whatsapp.

Naam, mimi ni mtu wa kuwai, napenda kuwai kwa sababu inanisaidia kujipanga mapema na kupanga programu zangu ili kufanya kazi bila wasiwasi na kumaliza kazi yangu kwa masaa yanayostahili.